Mimi muda ambao natumia mitandaoni kila siku naeza kusema ni masaa matano ama masita Sio kwamba inategemea ni wakati upi ama ni siku gani siku ya weekendi naeza tumia masaa kama hayo Lakini siku ambapo niko kazini naeza tumia masaa kama matatu ama hata lisaa limoja likikwenda sana.

Mimi jinsi ni navyosherekea siku yangu ya kuzaliwa Mimi upenda sana kuita marafiki na familia au wakati mwingine pia nakuwa pekee yangu lakini wakati mwingi ni ule ambao naita marafiki na familia tunakuja tunasherekea tu tunakula nyama na tunakunywa pia Chakula na keki keki na katwa ndio nakuwa nimenua keki wakati ya uo wa siku hio muimu ya kuzaliwa kwangu huwa napenda kupokea zawadi siyo siku yangu ya kuzaliwa napenda sana kupokea zawadi kutoka kwa familia na marafiki.

Mimi naweza kusema kuwa napenda sana kutembea msituni lakini ikiwa tu ni ile yaani ile safari walk ile tu unatembea ili kujifurahisha hile tu unatembea ili ili ukwende uone wanyama wanyama kama vile simba twiga pia yaani kutembea.

Mimi napendelea sana mwanga wakati. Wajua macho yanapendelea ule mwanga wa kati ambao ni mwanga ambao sio mkali sana na mwanga ambao macho hayatasumbuka kufunguka ile kuona. Mimi napendelea mwanga wabkati kwa sababu ni mwanga ambao unayafaa macho kwa sana.

Naam mimi napenda sana kulima bustani wajua hata pale nyumbani niko na bustani yangu ninayo bustani yangu ambayo nimepanda mauwa, mauwa kidogo pale, nimepanda pia mimea, nimepanda sukuma, nimepanda karoti bustani yangu ndogo ambayo mimi mwenyewe naiangalia, yaani kila muda ambapo nakuwa pale nyumbani napenda sana kuiangalia.